Ndiyo, ninaeka picha zangu mtandaoni mara kwa mara, lakini nafanya hivyo kwa uwangalifu. Kwa kawaida, napenda kushiriki picha zenye zinaonyesha matukio maalumu kama siku ya kuzaliwa, likizo, au shuguhli za furaha na familia na marafiki. Hiyo hunifanya nijisikie kama ninashiriki sehemu ya maisha yangu na watu wanaonifuatilia, na pia huwa ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kumbu. Hata hivyo, nazingatia sana usalama na faraga kabla ya kuweka picha mtandaoni. Kwa mfano huwa naangalia ni picha gani inafa kushirikiwa na ni na ni nani aneza kuona picha hizo. Na kama kuna maelezo ya kibinafsi kama mahali ilipo au taarifa za nyumbani Pia mara nyingi huwa naeka mpangilio wa faraga ili niweze kuchagua ni watu gani wanaweza kuona picha zangu.

Ndiyo, ni nina kumbukumbu moja kutisha ambayo, bado inanikumbusha jinsi maisha yana vyokuwa ya haraka na yasiyo tabirika. Ilitokea nilipokuwa mdogo, siku moja nilipokuwa, nikienda nyumbani kutoka shule na kulikuwa na mvua kubwa sana. Barabara zilikuwa zimeshiba maji na watu wengi walikuwa wakikimbia kwa haraka. Nilipokuwa nikitembea, ghafla niliona gari nililopitisha kwa mwendo wa haraka sana na kuanza kuzunguka karibu na watu waliokuwa wakikimbia. Nilijisikia hofu sana kwa sababu niliona jinsi maji yaliyokuwa ya kipanda haraka na nilihisi kuamba inaweza kuwa hatari sana kwa mtu aliyekuwa karibu kitu kilicho nifanya kumbukumbu hiyo iwe ya kutisha ni jinsi nilivyohisi kutokua na uwezo kujizuia au kwa athiri yale ya yanayotokea Nilihisi kama maisha yangu yamekua hatarini na nilihisi hofu ya kupoteza usalama wangu Kwa bahati nzuri, watu walijaribu kujitokeza haraka na kuoakua hali hiyo na mimi nileweza kupata usalama. Hata hivyo, kumbu kumbu hiyo ilibaki mwoyoni mwangu kwa sababu ili nifundisha umuhimu wa kuwa muangalifu na kuepuka hatari. Hasa wakati wa mvua au katika maeneo yenye foleni na magari mengi.

Kwanza kabisa ninapoanza kazi najaribu kujiandaa kisaikolojia na kimwili ili niwe na utendaji mzuri wa siku nzima. Mara nyingi napunguza msongo mawazo kwa kufanya kitu kidogo cha kupumzika kama kunywa maji au chai na kisha kuangalia ratiba ya kazi ya siku hiyo. Hii husaidia kuleta mpangilio na kunifanya nijue ni mambo gani muhimu yanayohitaji kuyafanya kazi kwanza. Baada ya hapo, huwa nangalia orodha ya kazi, niliyojiandaa na niliyoipokea na kuamua kazi gani ya muhimu zaidi au wenye tarehe ya mwisho ya karibu nianze na kazi ngumu na inoyohitaji umakini zaidi kwa sababu asubuhi akili iko freshi na inaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Kwa kawaida, napanga muda wa kila kazi ili nizingatie kila kitu bila kusahau.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwa mimi kujaribu chakula kipya ni njia nzuri ya kupata uzefu mpya, kufurahia ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni nyingine. Mara nyingi napenda kuangalia vyakula vya maeneo tofauti kama vile chakula cha mtaa, vyakula vya kimataifa kama sushi, pizza au chakula cha kiarabu. Na pia vyakula vya kitamaduni vinavyotolewa na watu wengine. Kuja na ladha mpya na kunanifanya nijisike kama nipo kwenye safari ya kipekee bila kusafiri mbali.

Ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara lakini nafanya hivyo kwa wangalifu. Kununua kwa simu ni rahisi sana kwa sababu uneza kuwa na bidhaa mbali mbali kulinganisha bei na kufanya malipo haraka bila kuenda dukani. Kwa mfano napenda kununua vitu kama bidhaa ya za nyumbani mavazi na baadhi ya vitu vya muhimu kama sabuni mafuta au chakula kidogo kupitia simu. Hii hufanya maisha kuwa rahisi hasa wakati sina muda wa kuenda sokoni. Hata hivyo najitahidi kuwa na makini ili kuepuka matatizo kama ununuzi wa bidhaa zisizo na ubora au lagai kwa kawaida napenda kuangalia maoni ya wateja wengine kujua ni duka gani ilinauzwa na kuhakikisha malipo ni salama pia napenda kulinganisha bei ili nisipoteze pesa kwa sababu ya hii. Na napenda kutumia njia za malipo zinezojulikana salama kama mpesa au njia nyingine za kuaminika.

Rafiki yangu wa zaidi, wakaribu ni mtu nilimkuta shuleni. Tulikutana kwa mara ya kwanza wakati tulikuwa tukienda darasani na tukaanza kuzungumsa kuhusu masomo na mambo ya kawaida ya shule. Kwa kuwa tulikuwa tukikaa karibu katika darasa, tulianza kujifunza zaidi kuhusu maisha ya kila mmoja na polepole tukagundua kwamba tunapendana kuwa pamoja na kwa sababu tunamaadili yanayofanana na tabia nzuri. Tulianza kuwa marafiki wakaribu kwa sababu tulihisi kuwa tunaelewana na tunaweza kuzungumza kwa uhuru bila kujihisi aibu mambo mengi tuliyafanya pamoja yamekuwa ya furaha na kumbukumbu mzuri Tulipenda kusoma pamoja kabla ya mitihani, kuenda kutembea baada ya masomo na pia kucheka na kuongea kuhusu ndoto zetu za maisha Wakati mwingine tulikuwa tukicheza michezo ya ubao au kuangalia filamu pamoja nyumbani kwa mmoja wetu Pia tulikuwa tukisaidiana kwa masomo ya shule, ama kufanya kazi za nyumbani au kujifunza masomo magumu Hii yote ilifanya nijiskie kuwa rafiki yangu ni mtu wa kweli ambaye anaeza kunisaidia na pia kushiriki furaha pa moja Kila kinachofanya rafiki wa kweli ni uaminifu, heshima na kuwa karibu wakati wa shida Rafiki wa kweli siye tu anapofurahi nawe Bali pia anapokuwepo unapokuwa na shida au unahitaji msahada Rafiki wakweli anaskiliza bila kukata Anakupa ushauri mzuri na anakuonyesha heshima hata kama hamkubaliani na kila kitu Pia rafiki wakweli anakuwa mwaminifu na anakuhifadhi sirizako hii ni jambo ambalo ni meona kwa rafiki yangu wakaribu Kwani ananiunga mkono na ananiambia ukweli hata wakati ni mgumu Ningependa kusema kwamba rafiki yangu wakaribu ni mtu ambaye ninayemshukuru kwa kuwa naye ananisaidia kuwa bora zaidi kwa kunitia moyo na kunisaidia kuelewa mambo Rafiki yangu ni kama ndugu kwa sababu tumejenga uhusiano wa kweli na waheshima na upendo na thamini sana urafiki wetu na amini kwamba utadumu kwa muda mrefu Kwani tunaelewana na tunaeza kushirikiana katika maisha yetu ya baadae.

Napata habari kutoka kwa njia mbalimbali na mara nyingi nachagua chanzo kinachokuwa cha kuaminika na kinachotoa taarifa kwa usahihi. Kwa kawaida, napata habari kupitia mitandao wa kijami, runinga, radio na magazeti, hata hivyo siwezi kutegemea chanzo kimoja tu kwa sababu habari nyingi zinaweza kua na maoni au ubaguzi. Kwa hivyo, napenda kulinganisha taarifa kutoka kwenye vyanzo tofauti ili kupata picha kamili ya kinachotokea. Kwa mfano wakati mwinge napata habari kupitia WhatsApp au Instagram hasa habari zinazohusiana na matukio ya karibu au habari za watu maarufu. Lakini napenda kuwa makini na taarifa zinazotumwa kwa mitandao ya kijamii Kwani mara nyingi zinaweza kuwa za uongo Kwa hivyo napenda kuthibitisha habari hizo kwa kuangalia vyanzo vingine kama tuvuti za habari au magazeti.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanifundisha somo la maadili, ujasiri na ustamihilivu kwa njia ya kuvutia. Mara nyingi, hadithi hizo huwa na wahusika ambao wanapitia changamoto zisizo za kawaida na jinsi wanavyoweza kushinda na au kuendelea mbele inakuwa ya kufurahisha. Kwa mfano, hadithi ya mtu anayepita katika msitu wa ajabu na au anayekutana viumbe vya ajabu ineza kuwa na mafundisho ya jinsi ya kuwa jasiri na kuamini katika uwezo wako.

Kushughulikia udhaifu kazini ni jambo la muhimu sana na mimi napendelea kufanya hivyo kwa njia ya kujifunza, kutambua udhaifu na kuendelea kuboresha. Kwanza kabisa napojua udhaifu wangu siwezi kuficha au kukudanganya, badala yake nakubali kwamba niko na maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. Hii husaidia kuwa na uwazi wa kujiweka tayari kwa mabadiliko. Baada ya kutambo udhaifu najaribu kutambo kwa undani ni kwa nini nina udhaifu huo ni kwa sababu ya ujuzi mdogo hofu au tabia ambayo inahitajika kubadilika Kwa mfano kama naona kuwa mimi ni mtu wa kuchelewa kufanya kazi au nina ugumu wa kukuzungumza hadharani Napanga hatua ndogo za kuboresha Maranyingi napanga malengo madogo ya kujifunza kama kusoma zaidi kuhusu ujuzi huo kufanya mazoezi au kuuliza msaada wa mtu mwenye uzoefu zaidi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu inaongeza mtindo na pia huto ulinzi. Kwa kawaida, napenda kuvaa kofia wakati wa hali ya hewa kali, kama jua kali, au baridi. Au wakati ninapokuwa nikitembea nje kwa muda mrefu, kofia husaidia kulinda uso na macho, dhidi ya jua, na pia hutoa faraja kidogo wakati wa baridi. Kwa hiyo, siyo tu kwamba inaonekana vizuri, bali pia ina manufaa ya kiafya. Pika napenda kuvaa kofia kwa sababu inaweza kufanya nguo zangu zionekane za kuvutia zaidi. Kofia inaweza kuwa na rangi tofauti au muundo wa kipekee na mara nyingi napenda kuchagua kwa kuangalia jinsi inavyofaa na mavazi yangu. Hii hufanya nionekane nimejipanga vizuri na kuwa na mtindo wa kipekee.

Kipau mbele kazi ni katika mawasiliano ni kujenga usiano wa wazi, waheshima na kuaminiana ili kazi iweze kufanyika vizuri. Kwa mana nyingine, mawasiliano kazi ni sio tu kuzungumza. Bali ni hakikisha kwamba ujumbe unafika kwa uwazi bila mkanganyiko na wakati unaofaa. Hii ni muhimu sana kwa sababu inasedia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kukunguza matatizo ya naotokana na tarifa zisizo eleweka.

Ndiyo, napena chakula kitamu. Chakula kitamu hunipa furaha na hunifanya nijisikie vizuri hasa baada ya siku ndefu au yenye shugli nyingi. Napokula chakula chenye ladha mzuri nahisi kama napata muda wa kupumzika na kujithamini kwa sababu chakula ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Napenda chakula kitamu kwa sababu huwa kinaandaliwa kwa uangalifu na upendo. Ladha nzuri hutokana na mchanganyiko mzuri wa viungo, mbinu sahihi za kupika na muda wa kutosha wa maandalizi. Kwa mfano, chakula kilichopikiwa nyumbani mara nyingi huwa kitamu zaidi kwa sababu mpishi huweka juhudi na hisia zake katika mapishi. Harufu ya ladha ya chakula hicho hunikumbusha nyakati nzuri na watu naopenda.

Kuna mambo mengi yanayoweza kunifanya nicheke, hasa yale yanayoguza kihisia au kunikumbusha upande mzuri wa maisha. Kwanza kabisa, utani na vichekesho kutoka kwa marafiki au familia hunifanya nicheke sana. Wakati mtu anaposema jambo la kuchekesha bila kukusudia au anapotoa mzaha wa gafla, maranyingi hushusha msongowa mawazo na kuleta furaha ya haraka. Pia, hali za kwaida za maisha zinaweza kunichekesha mfano ni pale mambo ya napokwenda tofauti na nilivyopanga lakini kwanjia isiyo ya madhara Wakati mwingine makosama ndogo au hali zisizo tarajiwa huwa za kuchekesha ni kiziangalia kwa mtazamo chanya Hii hunisaidia kutochukulia maisha kwa uzito kupita kiasi.

Kweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwa angu. Kwa sababu kunisidia kufanya kazi kwa mpangilio na kuelekea mafanikio. Kwanza kabisa, kwanza kwa kutathmini mwezi uliopita. Kuangalia yale niliofanikiwa kuyatazama na yale ambayo haya kuenda kama nilivyo panga. Tathmini hii unisaida kuelewa nguvu zangu na maeneo nayoitaji kuboresha kabla ya kupanga malengo mapya. Bada ya hapo, hujuuliza ni mambo gani muhimu zaidi nayo paswa kuya kamilisha katika mwezi unaofuata kuandika malengo yangu kwa uwazi ya kawa ya kupimika na yanaweza kutekeleza andani ya muda wa mwezi mmoja Kwa mfano, badala ya kusema nitafanya kazi kwa bidii, hujiweka lengo maalumu kama nita kamilisha mradi flani au, nita boresha ujuzi flani, unaousiana na kazi yangu.

Katika mwesha angu, nimejifunza hekima nyingi ambazo zimekua mstada mkubwa katika safari angu wa kila siku. Mojapo ya hekima muhimu zadini lojifunza ni kuamba subira nifungua wa mafanikio. Si kila jambo kutokia kwa wakati tunautarajia, lakini kukua na subira na kuendelea kujitaidi, mambo mengi kujipanga enye kwa wakati wa kesahihi. Hii imenisada kutoka tatama, haraka na kukumbana na changamoto. Hekima nyingi na muhimu ni kuamba hakuna mtu anajua kila kitu, na kujifunza hakuishi maishani nimegundu hakuwa nivyema kusikiliza wengine kukubali ushauri na kukua tayari kujifunza kutokana na makosa yangu Kila kosa linapoku jana liyo na kama somo linalo lisaidia kukua na kukua mtu bora zaidi kuliko jana.

Kwa ujumla, mimi ni mtu wa kuwahi kuliko kuchelewa napenda kupanga mambo yangu mapema ili niweza kufika mahali kwa wakati au hata kabla ya muda uliopangwa. Kuwahi hunipa amani ya moyo na hunisaidia kuanza shughuli zangu bila presha au haraka isiyo ya lazima. Nimegundua kuwa kuwahi pia kunaonyesha nidhamu na heshima kwa wengine ninapowahi kazini, shuleni au kwenye miadi, huwa nina muda wakujitayarisha kiakili na kimwili. Hii hunifanya nifanye mambo kwa umakini zaidi na kwa ubora mzuri. Pia hunisida kuepuka msongo wa mawazo unautokana na kukimbizana na muda.

Ningependa sana kutembea mji wa Paris, nchini ufaransa. Paris unajulikana kama mji wa mapenzi na sanaa, na nimekuwa nikivutiwa nao kwa muda mrefu kutokana na historia yake, utamaduni wake na mandhari yake ya kuvutia. Ningependa kuona maeneo maarufu kama mnara wa Eiffeli, makumbusho ya Aluva, na kutembea kando ya mto Siene, na nikifurahia mazingira ya mji huo. Sababu ingine inafanya nitamani kutembea Paris ni fursa ya kujifunza kuhusu sanaa na historia ya ulaya. Paris ina majingo yake ya kale, makanisa ya kihistoria na makumbusho mengi yanayoonesha kazi za wasanii maarufu duniani. Kutembea katika mitaa yake kungekuwa kama kusoma vitabu cha kihistoria kilicho hai.

Kuna mchezo mingi ya kuvutia duniani, lakini mchezo ambao ningenda sana kujaribu ni kuruka kwa parachuti. Mchezo huo unanivutia kwa sababu unahusisha ujasiri, changamoto, na uzoefu wakipekee usio wa kawaida. Wazo la kuruka kutoka angani na kuona dunia kutoka juu, hunifanya nihisi kama ninavuka mipaka ya hofu na kujifunza kujiamini zaidi. Ningependa kujaribu mchezo huu kwa sababu hunipa nafasi ya kujikomboa kisaikolojia. Kuruka kwa parachuti kuna hitaji kuwacha uwoga na kuamini vifaa pamoja na mwelekezi. Nafikiri baada ya kufanya hivyo, ningejisikia nimefanikia kitu kikubwa na ngepata kumbukumbu ya maisha yangu ambayo sitaeza kuisau kwa urahisi.

Ninaposhugulikia wateja, ujitahidi kufanya hivyo kwa heshima, subira na weleji. Anza kabisa, husikiliza kwa makini kile mteja anasema ili nielewe vizuri mahitaji au changamoto zake. Kusikiliza hunisaidia kumfanya mteja ajisike kutaminiwa na kueleweka. Jamba ambalo ni muhimu sana katika kutua huduma bora. Bada kuelewa hitaji la mteja, hujarebu kutua majibu au suluhisho kwa uwazi na luga rahisi. Ikiwa kuna jambo ni silo jua maramoja, kwa mkweli na kumjulisha mteja kuwa niatafuta tarifa sahihi au msaada zaidi. Hii hujengwa waminifu kwa sababu mteja huona kuwa nipo tayari kuseidia badala ya kutoa majibu ya haraka ya sio sahihi.

Kwa ujumla, napendelea kuvaa suruali kuliko sketi. Sababu kubwa ni kwamba suruali hunipa uhuru wa kusonga na kunifanya nijisike uhuru na nipo vizuri zaidi. Hasaa ninapokuwa na shughuli nyingi za kila siku kama kazi, safari au matembezi. Pia suruali hunifanya nijisike nipo salama na mwenye kujiamini katika mazingira mbali mbali. Napendelea suruali pia kwa sababu ni rahisi kwendana na mavazi tofauti. Naweza kuivaa kazini, nyumbani au hasaa katika matukio ya kawaida kulingana na aina ya suruali na namna ninayochanganya na nguo nyingine pia hunisaidia kuokoa muda wa kuchagua mavazi na kunipa mwonekano nadhifu bila juhudi kubwa.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti kuna nisaidia kuwa nataarifa za hivi karibuni kuhusu mambo mbalimbali kama siasa, uchumi na burudani na maendeleo yajamii. Pia kuna nifanya niwe na ufahamu wa muktatha wa matukio yanayotokea duniani karibu na mimi. Mara nyingi napenda kusoma gazeti kwa sababu huongeza maarifa yangu na kunisaidia kuelewa tofauti za maoni na matukio gazeti linaweza kuwa chanzo kizuri cha kujifunza mambo mapia kama teknolojia mpia, sera za serikali au mafanikio ya watu mbalimbali Pia kusoma gazeti kuna nipa mawazo ya kuzungumzia na kuzungumza na marafiki au wenzangu kuhusu mambo ya nayoendelea.

Kipindi cha televisheni ninachopenda sana, ni kipindi cha vichekesho, hasa zile ambazo zinanifanya nicheke na kumzika. Napenda vichekesho kwa sababu, vinatoa burudani ya haraka na mara nyingi vinatoa ujumbe wa maisha kwa njia ya ucheshi. Baadhi ya vipindi huonyesha maisha ya kila siku kwa mtazamo wa kuchekesha na hilo linafanya niwe na furaha hata baada siku ndefu. Pia napenda vipindi vya dokumentari za asili au historia. Vipindi hivi hunifundisha mengi kuhusu dunia, wanyama na utamaduni tofauti Napenda jinsi vinavyo wasilisha habari kwa njia kuvutia na yenye maana na mara nyingi najifunza jambo jipya ambalo halikuwepo kwenye masomo ya kawaida.

Napenda kwenda madukani wakati nina muda wakutosha na wakati najihisi nimepanga vizuri shughuli zangu. Kwa kawaida, napendelea kwenda madukani mwanzoni mwa wiki au asubuhi kwani wakati huo, maduka huwa hajaza sana na ninaweza kununua kwa utulivu bila fuloni kubwa. Hii hunifanya nipate bidhaa nilio kuja kununua haraka na kwa urahisi. Pia napenda kwenda madukani mara baada ya kazi mara chache, lakini si kila siku kwani wakati huo mara nyingi maduka huwa na watu wengi. Lakini kama ni jambo la dharura au nahitajika kitu kwa haraka Basi ninaenda wakati huo ili nisije nikakosa Kwa jumla napendelea kwenda madukani wakati nina mpango mzuri wa ununuzi Kwa sababu inasaida kuepuka kununua vitu visivyohitajika na kuokua muda.

Ninapoanza mradi mpya kazini, kwanza kabisa huanza kuelewa lengo la mradi wa kwa undani. Hii inamaanisha kusoma maelezo ya mradi au kuuliza maswali muhimu ili kujua hasa kinachotakiwa kufikiwa. Baada ya kuelewa lengo, ninakusanya taarifa na mahitaji muhimu kama rasili mali, muda na washiriki wa mradi. Hii inanisaidia kuhakikisha kwamba, hakuna kitu kinakosekana wakati wa utekelezaji. Kisha ninaweka mpangilio wa kazi kwa kugawa mradi katika hatua ndogo ndogo na kuunda ratiba ya kila wiki au mwezi Kwa njia hii, kazi inakuwa rahisi kushugulikiwa na sio mzigo mkubwa wa ghafla Pia kueka vipaumbele ili kuhakikisha mambo muhimu na ya haraka yanafanywa kwanza Kwani hili linasaidia kuepuka ucheleweshaji wa mradi.

Ninapendelea mazingira yakazi ambayo ni tulivu ya mpangilio na yenye ushirikiano. Napenda kazi iwe na utulivu wa kutosha ili niweza kufikiria kwa uwazi na kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu mwingi. Hii inasaidia kuzingatia majukumu yangu vizuri na kuleta matokeo bora. Pia napenda mazingira ya kazi kuwa na mpangilio wa vifaa na rasilimali kwa ni hilo linasaidia kuokoa muda na kufanya kazi kufanisi. Pia napenda mazingira ya kazi ambapo kuna mawasiliano mazuri na timu yenye ushirikiana. Unafutahia pale watu wanaposhirikiana, wanasaidina na kunena wazi bila kujihisi wameshikwa. Hii inasaidia kuondoa mkanganyiko na kuongeza ufanisi. Pia napenda kazi iwe na utaratibu wa kuwajibika. Ambapo kila mtu anajua jukumu lake na anafanya kazi kwa nidhamu.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Tamasha la muziki ni mahali pazuri pa kujiburudisha, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda mazuri na marafiki au familia. Kila mara nilipokwa nikihudhuria tamasha nilihisi nguvu ya muziki ikizunguka na watu wakicheza kwa furaha bila kujali matatizo ya kawaida ya maisha. Kile nachoipenda zaidi kwenye tamasha ni hali ya watu, kuna furaha, umoja na hisia ya sehemu ya kitu kikubwa. Muziki huleta watu pamoja na mara nyingi napata nafasi ya kusikia nyimbo nzuri kutoka kwa wasanii niliowapenda kwa muda mrefu. Pia tamasha hutoa nafasi ya kuona wasanii wa karibu na hata kugundua wasania wapya ambapo wanasaidia kutumbuiza kwa talanta kubwa.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kwa mwezi, kwa sababu sinema ni sehemu nzuri ya kupumzika na kujiburudisha. Lakini pia ina hitaji muda, na mara nyingine ni gharama kubwa kidogo. Kwa kawaida, napendelea kuenda sinema wakati ya kuna filamu mpya ninayopenda, au wakati nahamu ya kupata burudani ya tofauti kutoka kwa maisha ya kawaida. Pia napenda kuenda sinema wakati naeza kuenda na marafiki au familia, kwa sababu hiyo inafanya usefu kuwa wa kipekee zaidi. Kuangalia filamu pamoja kuna toa nafasi ya kujadiliana kuhusu hadithi, wahusika na ujumbe wa filamu baada ya kuondoka kwenye ukumbi. Hii huongeza furaha na kufanya siku ya kumbu kumbu.

Ndiyo, napenda mvua sana. Mvua hunipa hisia ya utulivu na unyenyekevu kwa sababu inasafisha hewa kuleta baridi na kuifanya mazingira yawe ya kijani ya kibichi. Mara nyingi napenda kusikiliza sauti ya mvua inavyonyesha kwa upole. Kwani hiyo hunifunya nipumizike na kuondoa mawazo ya haraka yanayotokea katika maisha ya kila siku. Pia mvua huleta hisia ya upya wa maisha hasa baada ya kipindi kirefu cha joto au ukame. Nikiwa na mvua mimea inakuwa na nguvu na miji huonekana kuwa safi zaidi. Hii hunifanya nijisikie vizuri na kunipa hamu ya kuwa karibu na asili.

Ninahimiza je ushirikiano katika timu ni jambo ambalo nafanya kwa njia kuunda mazingira heshima mawasiliano wazi na uwazi ya malengo. Kwanza napenda kuhakikisha kila mtu anajua kazi yake na anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu. Hii hufanyika kwa kuelezea malengo ya timu kwa uwazi na kutambua mchango wa kila mshiriki. Wakati watu wanajua umuhimu wao, huwa wanajitahidi zaidi na wanashirikiana kwa moyo mmoja. Pili na hamasisho mawasiliano ya wazi kwa kuzungumza mara kwa mara na kuwapa na fursa watu wakutoa mawazo na kuuliza maswali bila hofu. Na kuweka mkakati wakukutana mara kwa mara ama mikutano ya kila wiki au mazungumzo mafupi ya kila siku na kukuzola huelewa pamoja na kuondoa mkanganyiko. Pia napenda kusikiliza maoni ya kila mtu na kuonyesha kuwa mawazo yao yanathaniwa. Hii hunisidia kujenga uaminifu na kuondoa hali ya kushindwa kuzungumza kwa hofu.

Kujenga urafiki mpya, kuna hitaji hatuwa za kimawasiliano na moyo wakujifunza kuhusu watu wengine. Kwa kawaida, na nafanya marafiki wapya kwa kuwanza kwa kuongea na, kwa heshima na utulivu. Nikiona mtu mpya, napenda kumkaribisha kwa tabasamu na kwanza mazungumzo ya kawaida kama habari au unaonaje. Hi husaidia kuvunja ukimya na kufanya mazungumzo yaendelee kwa urahisi. Pili ninajitaji kuwa mwenye kusikiliza Napomuuliza mtu swali kuhusu maisha yake ya kazi au maslahi yake nahakikisha kusikiliza kwa makini Nadhani hilo lina mfanya ajisikie kuthaminiwa watu wengi wanapenda kuzungumza kuhusu mambo wanayopenda hiyo kusikiliza kwa moyo mkunjufu husaidia kuunda uhusiano mzuri.

Ndiyo, niwai kufuga mnyama na ilikuwa zaifu mzuri sana kwangu. Kufuga mnyama kuna itaji uvumilivu, nidhamu na kujali vizuri ili mnyama apate lishe bora na afya nzuri. Nilipofuga mnyama anilijifunza jinsi ya kumtunzisha kwa wakati kumpa chakutosha na kuhakisha na maji safi kila siku Hii ilifanya nijifunza umuhim wa kuwajibika na kuwa na mpangilio. Pia kuwafuga wanyama kuna nifunza jinsi ya kuthamini, uhai na tabia ya wanyama. Wanyama wanakitaji upenda na utunzaji wakaribu na maranyi wanapokuwa na afya nzuri utoafraha na hisia kuwa na rafiki wakaribu Kwa mfano, wanyama kama kukuwa na au ngombe kuleta mahitaji ya kazi ya kila siku ambayo ya nasaidia kujenga nidhamu na mvumilivu.

Asubui niliyamuka karibu saa kumi na mbili na nusu. Nilihizi usingizi umekua mwingi lakini nilijaribu kwamuka kwa haraka hili nisipoteze muda mwingi wa siku. Kitu cha kwanza nilichofanya kwa bada kwamuka ni kufanya mazoezi madogo ya kuvuta pumzi na kisha nikamwaga maji kichwani. Hii ilinifanya nijisikie macho na nikiotari kwanza siku kwa nguvu. Kwa chakula cha asubui nilikula chapati na mayai. Pamoja na kikomo cha chai Nilipenda kula chakula iki kwa sababu ni raisi kinanipa nguvu na kuchanganyika vizuri na shuguli za asubui Bada ya kukula Nilihakikisha nimepiga msawaki na kusafisha meno ili kwanza siku kwa usafi Nilienda siku yangu kwa kuanda vitu vya kazi na kisha nikanza kufanya kazi kutumia simu na kompyuta Sikua nasafari kuenda kazini kwa sababu nilifanya kazi nyumbani Lakini nilihakikisha nimepanga ratiba ya kazi kwa siku hiyo ili niwe na muendelezo mzuri hasubui nilijihisi mzuri na mwenye hamu ya kufanya kazi ingao nilikuwa na meamaka mapema nilisi na nguvu na nimepata utulivu kutosha nilikuwa na mskumo wa kumaliza kazi hii nilizo jiwekea kwa siku hiyo na kujihisi mwenye mafanikio.